Ndio, ninaamini kupiga kura ni jambo muhimu sana katika maisha ya mwanainchi. Naona ni njia ya raia kushiriki katika maamuzi yanayo athiri jamii na inchi kwa ujumla. Kupiga kura unifanya nijisikie kuwa na sauti na kuwajibika kama mwanajamii bora. Kwa maoni yangu, ni haki na jukumu ambalo halipaswi kupuuzwa na mti yeyote.

Nikiwa na msongo wa kazi, mimi hujaribu kwanza kupumua kwa kina na kupanga upya majukumu yangu. Nachukua mapumziko mafupi, natembea kidogo au kusikiliza muziki ili kutuliza mawazo. Pia hujaribu kuzungumza na wenzangu au kiongozi wangu ikiwa mzigo wa kazi ni mkubwa zaidi na unanilemea. Hii hunisaidia kurudi kazini nikiwa mtulivu na mwenye umakini zaidi.

Kwa kawaida, naosha na kuzipa matunzo nywele zangu mara mbili hadi tatu kwa wiki. Huwa natumia muda kuzisafisha, kuzilainisha na wakati mwingine kupaka mafuta ili zibaki na afya. Sifanyi kila siku kwa sababu napenda nywele zipumue. Kwangu, utunzaji wa nywele ni sehemu ya kujitunza.

Napiga picha mara kadhaa kwa wiki hasa ninapokua na matukio maalum au nikiona kitu kinachonivutia. Wakati mwingine napiga picha karibu kila siku na wakati mwingine hupita muda bila kupiga. Kwangu kupiga picha ni njia ya kuhifadhi kumbukumbu na kueleza ubunifu. Pia hunifanya niangalie mazingira kwa umakini zaidi na kuthamini vitu vidogo.

Kwa kawaida nalala kati ya masaa sita hadi nane kwa siku. Huwa najitahidi kulala mapema usiku ili mwili na akili vipate mapumziko ya kutosha baada ya siku ndefu. Ninapolala vizuri nahisi nina nguvu zaidi mawazo hua wazi na nafanya kazi kwa umakini zaidi siku inayofuata. Kwa kweli, usingizi mzuri ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku.

Tabia ninayoipenda zaidi kwa wengine ni uaminifu na heshima. Napenda watu wanaosema ukweli, wanaojali hisia za wengine na wanaojua kushirikiana vizuri. Pia navutiwa na watu wenye moyo wa kusaidia na mtazamo chanya. Tabia hizi hunifanya nijisikie salama na kufurahia kuwa karibu na watu.

Ninapofanya kazi kwa ushirikiano na wengine nahakikisha ninawasiliana wazi na kusikiliza maoni yao. Ninaheshimu tofauti za watu na ninajaribu kushiriki majukumu kwa haki. Pia niko tayari kusaidia na kupokea ushahuri kutoka kwa watu wengine kwa jumla. Njia hii hunisaidia kujenga uhusiano mzuri na kufikia malengo kwa pamoja.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi. Huwanajitahidi kusikiliza bila kukasirika na kuelewa wanachonimaanisha watu. Hata kama sirahisi, huyaona kama fulsa ya kujifunza na kujiboresha zaidi ili niweze kuishi na watu kwa ujumla na kwa ma maendeleo mazuri. Maoni hunisaidia kukua binafsi na kikazi pia.

Ndiyo, napenda kupika. Ninafurahia kujaribu mapishi mapya na kuandaa chakula kwa ajili yangu au familia yangu. Kupika hunipa furaha na huwa inanisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia napenda kuona watu wakifuraia chakula ninacho kipika na pia huwa napika chakula ili kukitumia kwa njia ya biashara. Kwa mfano, naeza nikafungua hoteli ili niwezange kupika chakula ili niweze kupata pesa.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka kwa kiasi. Ninakipenda kwa sababu si rahisi na kinaokoa muda hasa ninapokuwa na haraka au nimechoka. Hata hivyo, sili mara nyingi kwa sababu najali afya yangu na napenda kudumisha mtindo mzuri wa maisha. Huwa napendelea kula chakula cha nyumbani, mara nyingi zaidi kwa sababu najua kinapikiwa kwa usafi na uiano mzuri wa lishe. Kwa hivyo, chakula cha haraka hukua chaguo langu la mara chache tu.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Nazipenda kwa sababu hunilinda dhidi ya jua na pia uongeza mtindo wa mavazi yangu. Wakati mwingine, huwa ninavaa kofia kulingana na hali ya hewa au mavazi nilioichagua. Pia, uwa ina nisaidia kujisikia nikiwa nadhifu na mwenye kujiamini. Kwangu kofia ni sehemu ndogo, lakini muhimu ya mwonekano na mtindo wangu wa kila siku.

Kwa kawaida, kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa ni kuwa na familia na marafiki kwa karibu. Tunaweza kula pamoja, kusikiliza muziki na kucheka. Wakati mwingine, hua natoka kwenda pahali pazuri au kufanya kitu ni nacho kipenda. Zaidi ya yote, huona siku yangu ya kuzaliwa kama muda wa kushukuru kwa maisha na watu wanao nizunguka. Tukiwa sisi wote pamoja.

Kazi ninayoithamini zaidi ni ile inayoniwezesha kusaidia watu na kuwa na matokeo chanya ya juhudi zangu. Ninaithamini kazi inayotoa fulsa ya kujifunza, kukua na kutumia ujuzi wangu kuboresha maisha ya wengine. Pia napenda kazi yenye mazingira mazuri ya ushirikiano na heshima. Kwangu, kazi bora si mshahara tu, bali ni pia maana na mchango wake.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika. Langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Kuna heshima, kuna mawasiliano mazuri na kila mtu anahimizwa kutoa mawazo yake Pia napenda fulsa ya kujifunza na kujiendeleza. Haya yote hunifanya nijiskie kuthaminiwa na kunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii mara kwa mara.

Nina mkumbuka sana mwalimu wangu wa kiswahili, alikuwa mvumilivu, mwenye mwe wa kusaidia na anajali sana wanafunzi. Alinisaidia kujiamini zaidi katika mazugumzo na kuandika. Pia alikuwa nahimiza nidhamu na bidhii darasani. Mpaka waleo na mkumbuka kwa mchango wake mkubwa katika maisha ya angu na upendo wake waelimu kwa jumla.

Mchezaji wa michezo ninaye mpenda ni Cristiano Ronaldo. Nampenda kwa sababu ya bidii yake, nidhamu yake, kujitolea kwake na uwezo mkubwa uwanjani. Anaonyesha kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii, mtu anaweza kufikia kiwango cha juu cha maisha. Kila nina pomuona akicheza, uwanapata motisha na nguvu ya kujua kwamba pia mimi ni kajitolea vile naeza kuwa mtu wa maana sana duniani.

Ninapenda kusherekea mafanikio ya timu kwa kuwapongeza na kuwashukuru wote kwa bidii yao. Mara nyingi tunachukua muda kula pamoja, kuzungumza, au kufanya shuguli ndogo ya kufuraisha. Pia napenda kutambua mchango wa kila mtu ili wasije kuthaminiwa, ili wajisikie kuthaminiwa. Kwangu, kusheherekea pamoja huimarisha mshikamano na motisha.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni. Ninaipenda kwa sababu ni raisi, inaokoa muda na ninaweza kulinganisha bei na bidhaa kwa uraisi. Pia ninaweza kununua hata nikiwa nyumbani bila kusafiri. Hata hivyo, hua nachukua tahadhari kuhakikisha ninanunua kwenye tofuti salama. Kwa ujumla, hunifanya ununuzi uwe mwepesi kwa haraka na unanipa uraisi mkubwa.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli ninaipenda kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi, kufurahia hewa safi na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine huendesha peke yangu au na marafiki, tukiwa tunajiburudisha hasaa wakati wa wikendi peke yake. Ni njia nzuri ni njia nzuri ya kujisitiri na kubaki mwenye afya.

Ninapohitaji msaada kazini huwa nawasiliana wazi na mwenzangu au kiongozi wangu. Naeleza tatizo langu kwa uwazi na kuuliza ushauri au muongozo. Pia niko tayari kujifunza na kupokea maoni kutoka kwa njia mbalimbali. Njia hii hunisaidia kutatua changamoto haraka na kuboresha utendakazi wangu.

Napenda, napendelea zaidi kutumia gps ninaposafiri. Ninaipenda kwa sababu ni rahisi inaonyesha njia haraka na hunisaidia kuepuka kupotea pia hunipa taarifa za muda halisi kuhusu trafiki na njia badala hata hivyo wakati mwingine napenda kutumia ramani kwa kujifunza maeneo lakini kwa ujumla gps hunirahisishia safari.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto. Hunipa furaha kuona wakicheka na kufurahia muda wao. Pia hunikumbusha kwa mwepesi wa moyo na kuona dunia kwa mtazamo rahisi. Wakati ninacheza na wao, huwa nasahau msongo wa mawazo na najisikia nikiwa huru. Kuwa na watoto, huniletea nishati chanya tabasamu na amani ya ndani.

Likizo yangu ya ndoto ni kusafiri kwenda kwenye ufukwe mzuri, wenye bahari safi na utulivu. Ningependa kupumzika, ningependa kuogelea na pia ningependa kufurahia jua pamoja na mandhari ya asili. Pia ningependa kuonja vyakula vya eneo hilo na kujifunza utamaduni wao. Kwangu, likizo ya aina hii hunipa amani ya akili na kunirejeshea nguvu.

Kwa kawaida nasasisha vifaa vyangu, mara kwa mara pindi masasisho mapya ya napotoka. Hua nafanya hivyo ili kuboresha usalama, kuongeza ufanisi na kupata huduma mpya. Wakati mwngine naweka masasisho ya moja kwa moja ili ni sahau kwa angu. Kusasisha vifaa ni njia muhimu ya kulinda data na kuhakikisha vinafanya kazi vizuri.

Kwa kawaida, napenda chai kuliko kahawa. Napenda chai kwa sababu hunipa utulivu na hunisaidia kuanza siku pole pole. Pia ninaipenda kwa harufu na ladha yake. Hata hivyo, wakati mwingine huwa nakunywa kahawa ninapoitaji nguvu zaidi ya kuzingatia sana. Kwa ujumla, vyote vina nafasi yake kulingana na hali na muda wa siku.

Ndio. Napenda kulima bustani unifanya nijisikie karibu na mazingira na hunisaidia kupumzisha akili. Napenda kupanda maua au mboga na kuzitunza mpaka zikue. Pia unipa furaha kuona matokeo ya kazi yangu. Kwangu, kulima bustani unifundisha uvumilivu, uwajibikaji na kunipa amani ya moyo zaidi.

Ninapenda kuwakaribisha wafanyikazi wapya kwa ukarimu na heshima, uwa nawatambulisha kwa timu kuwaonyesha mazingira ya kazi na kuwaelekeza majukumu yao, pia uwahimiza wauliza maswali ili wajisikie uhuru na kujiamini Kwangu, mwanzo mzuri hujenga ushirikiano na utendakazi mzuri kwa ujumla.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii na kusaidia pale ninapoweza. Wakati mwingine hujihusisha na usafi wa mazingira, michango au kusaidia watu wanaohitaji msaada wangu. Pia napenda kushirikiana na majirani na kushiriki mawazo chanya kwangu. Kushiriki katika jamii hujenga umoja na kuleta mabadiliko mazuri.

Ndiyo, nilowahi kufanya kazi ya kujitolea. Nilishiriki katika shuguli za kusaidia jami kama usafi wa mazingira na kusaidia watu wanawoni hitaji. Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa kushirikiana, huruma na pia kuwajibika. Pia ulinipa furaha kubwa kuona nina mchango kubwa ambao unaleta utofauti.

Ndiyo, nimewaifikiria kuanzesha biyashara yangu marakatha. Hii ni kwa sababu, nikiweza kuanzesha biyashara yangu, nitaweza kujidumu kimaisha, nitaweza pia kupata pesa zangu, ambazo nitaweza kufanya mambo kidogo kidogo hapa pale, na pia nikuwa na biyashara yangu, nitaweza kunisaidia kujisimamia kwa mambo mingi, kama vile kulipa bili, na pia pesa za kutumia na matumizi yangu kibinafsi.

Ndio ninapenda kukimbia kwa sababu kukimbia huwa kunafanya nijipate katika hiyo hali ya kufanya mazoezi, na pia nikikimbia mwili wangu unakuja unakuwa mchangamfu, na pia nikikimbia inanisaidia kuweza kufikiria mambo kidogo kidogo hapa pale ili niweze kujua ni nini ni lipi nitafanya ili kujimudu katika maisha.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza, kula pamoja na kushiriki shughuli za nyumbani. Kwa wakati mwingine tunatoka, tunatembea, tunaenda kutazama filamu au tunasherehekea matukio maalumu, tukiwa pamoja. Kuwa na familia huwa inanipatia amani, inanipatia furaha na pia inanifanya nijisikie kuungwa mkono.

Ninatumia kompyuta zaidi kwa kazi na kujifunza, hutumia kuandika, kufanya utafiti, kuwasiliana na barua pepe na kupanga majukumu yangu, pia wakati mwingine hutumia kwa burudani kama kutazama video au kusikiliza muziki. Kwa ujumla, kompyuta hunisaidia kuwa na njia tija na kupata taarifa kwa urahisi pale ninapohitaji.

Napenda kula mboga kama sikumawiki, mchicha, karoti na kabichi. Nazipenda kwa sababu zinakuanga tamu, ziko na afya na pia zinanipatia nguvu. Pia napenda kuzichanganya kwenye vyakula tofauti tofauti. Kukula mboga huwa nanisaidia kuhishi maisha enye afya kwa maana inakinga magonjwa mingi kwa jumla.

Ndiyo, ninapenda kujifunza historia hua inanisaidia kuelewa maisha ya zamani, tamaduni na jinsi jamii na ilivyokuwa. Piyo hunifundisha mafunzo muhimu ambayo tunaweza kutumia leo. Napenda kusoma vitabu au kutazama makala ya historia. Kwa sababu, kujifunza historia kunifanya niwe na ufahamu zaidi na pia naelewa dunia venye inaenda na kuniongezea busara.

Hili kuweka afia nzuri, hujitahidi kula chakula chenye afia, kukunywa maji ya kutosha na kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia nahakikisha na lala masaa ya kutosha na kupunguza msongo wa mawazo. Wakati mwingine, huwa ninachukua muda kupumzika na kufanya mambo ninayoipenda. Kwa kufanya hivi, naweza kudumisha afya ya mwili na akili.

Napenda kuongea na kuandika pia kwa sababu nikiongea ninaweza kujieleza jinsi ninavyotaka na pia kujiongea inafanya mtu mwenye ambaye ninaelezea anaweza kuelewa kile ninachosema ama kile kitu ambacho ninachokiongelelea. Kwa kuandika pia inanisaidia kwa maana sitaweza kusahau kile kitu ambacho ninachokifikiria na pia nitaweza kusaidia yule mtu ambaye anashindwa kuelewa ni nini ninaongelelea haswa.

Napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Mwanga wa kati hunifanya nijisikie mtulivu na hunisaidia kuzingatia vizuri. Mwanga mkali sana wakati mwingine huwa unanichosha macho na pia huwa unachangia macho yangu kuuma kwa wakati mwingine. Kwa hivyo, mwanga wakati hunifaa zaidi kwa kazi na kupumzika pia nikendelea kufanya mambo yangu.

Napenda zaidi kucheza mchezo bila kutazama. Ninapocheza najisikia mwenye nguvu, mwenye furaha na mwenye kushiriki moja kwa moja. Pia hunisaidia kufanya mazoezi na kupunguza msongamano wa mawazo. Hata hivyo, wakati mwingine napenda pia kutazama michezo ili kujifunza na pia kujibrudisha. Na pia napenda zaidi kucheza kwa sababu huwa inanitoa uchovu kwa mwili.

Ndiyo, ninavaa miwani. Miwani ninaivaa kwa sababu macho yangu yana shida ya kuona. Yana shida ya kuona mwangaza ambapo ni mwingi wakati wa mchana. Na pia ninashindwa kuona vitu ambavyo vilivyo mbali. Kwa hivyo miwani inanisaidia vitu vile ambavyo vilivyo mbali vinakaribia karibu ili ninaweza kuvitazama na kufafanua ni vipi ama vinakaa aje.

Moja ya kumbu kumbu ninayoipenda ya utotoni ni kucheza na marafiki zangu jioni baada ya shule tulikuwa tunacheza nje tukicheka sana na kushindana na michezo mbali mbali Wakati huo haukuwa na wasiwasi mwingi ilikuwa ni furaha tu na uhuru Kumbukumbu hizo hunifanya nitabasamu kila ninapozikumbuka kwa maana huwa zinafanya nikuwe mchangamfu.

Moja ya sera muhimu zaidi za kampuni ni sera ya heshima na usawa kazini. Inaweka mazingira salama ambapo kila mfanya kazi anathaminiwa bila ubaguzi. Pia sera ya mawasiliano wazi ni muhimu kwa sababu huwa inasaidia kutatua matatizo mapema kwa maoni. Sera hizi hujenga uaminifu motisha na utedanji mzuri.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole ninaipenda kwa sababu ni rahisi, ya haraka inanilinda kifaa changu vizuri. Hunisaidia kufungua simu au kompyuta bila kuingiza nenosiri kila mara. Kwangu ni njia salama ya kisasa na ya kulinda taarifa zangu ili kuziweka mahali pema bila shida yoyote.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki katika shughuli za kijamii na kujitolea pale ninapoweza. Wakati mwingine husaidia katika usafi wa mazingira, kutoa michango au kusaidia watu wanaohitaji. Pia napenda kuhimiza mshikamano na kuzungumza na majirani zangu. Kwa kufanya hivi, huwa najisikia kuwa sehemu muhimu sana ya jamii.

Rangi ninayopenda zaidi ni blue. Ninaipenda kwa sababu inanipa utulivu na amani. Rangi ya blue huwa naiona mara nyingi angani naiona pia baharini na pia kwenye mavazi yangu kwa mara nyingine. Kila ninapoiona huwa inanifanya nijisikie niko huru na pia mwenye matumaini.

Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuandika malengo na majukumu muhimu mwanzoni mwa wiki. Kisha huwa nagawanya kazi kulingana na vipaombele na muda nilio nao ama muda uliopo. Pia hua naacha nafasi kwa mambo ya siotarajiwa. Jia hii huwa inanisaidia kubaki nikiwa nimepangwa na kufanya kazi kwa ufanisi.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda ni juisi ya matunda, hasa ya machungwa au ya maembe ama ya mananasi. Ninaipenda kwa sababu huwa ni tamu na ni yenye afya na pia huwa inanipatia nguvu. Pia huwa inaboresha hali ya mwili na pia afya sana sana. Na wakati wa joto pia huwa inatuliza mwili. Kwangu ni kinywaji kinacho niburudisha sana.

Kitu enye ninapenda kuhusu mtaa wangu ni kuwa, mtaa wangu unakuwanga umetulia, haunanga kelele mingi, na pia mtaa wangu hauna msongamano wa watu. Mtaa wangu uko mahali penye kuna watu wa ambao wanafanya biashara, na kwa hivyo, pale kwa ule mtaa, hakuna kelele mingi, ama watu wengi wambao wanasumbuana, ama kupigania mali.

Natangeneza mikutano mbali mbali ya wachezaji, huwa tunakaa chini na huwa tunazungumza na kuchambua yale mambo ambayo tunapitia na zile changamoto ambazo zinatukumba kama timu. Tukikaa chini, tunapeana majibu na pia tunapeana maelezo yale ambayo tunafaa kutumia ili kueza kushirikiana pamoja ili tuweze kupata ushindi.

Inalingana ni vitu vigani ambavyo navinunua. Kuna zile vitu ambavyo napenda kuvinunua dukani kwa sababu dukani unapata kila kitu. Dukani utapata vyakula, dukani utapata nguo, dukani utapata viatu. Kwa hivyo napenda kununua vitu ile mahali ambapo nikihitaji kitu kwa ujumla sitashinda nikitoka kutafuta kitu mahali pengine ila nitaipata pale pale.

Ndiyo, ninapenda kucheza micheza ya ubao kwa sababu wananisaidia kuchangamka akili na pia inanisaidia kufanya yale mambo ambayo, ninaweza kuyafanya, nikiweza kuwaza mawazo ambayo yanayonisumbua katika akili. Michezo ya ubao huwa pia inaniburudisha na pia huwa inanipatia bustani ile wakati ambayo nimeboeka.